Chakula cha kigeni nilichowahi kujaribu ni sushi mara ya kwanza kabisa nilikuwa na wasiwasi siwezi kudanganya samaki bichi harufu tofauti nikajiuliza hii kweli inaliwa lakini baada ya kuonja nikagundua si mbaya kama nilivyodhani ilikuwa laini yenye ladha tulivu na ilinifundisha kuwa wakati mwingine mambo ya kigeni yanahitaji moyo wa kujaribu tu.

Ndio nafuata matukio ya kimataifa lakini kwa mtazamo wa kimenda ndamu za hidi sipendi tu vichwa vya hambali na penda kuelewa kinacho endelea nyuma yake maisha ya watu walio umo wakati mwingine ninasikiliza redio hau kusoma makala taratibu ukijiuliza hii inathiri aje mtu wa kawaida kama mimi au wewe inanisaidia kuona dunia kama kijiji kimoja si mbali sana kama inavyoonekana.

Kwa kweli napendanga mikutano midogo, ile ambayo watu wachache wanakaa karibu na kuzungumuza kwa huru. Mikutano yenye kilele nyingi hunijosha kidogo, lakini ile ya mazugumzo ya kina inanipa nguvu. Napenda kusikiliza watu wakishiriki mawazo yao wakicheka, wakikubaliana au hata kutofotiana kwa heshima. Mikutano ya aina hiyo hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu cha maana.

Leo ali ya hewa iko tulifu jua linachomoza taratibu bila ukali kama linatoa nafasi ya mtu kupumua kuna upepo mdogo unaopita unaunguza ngozi kwa upole na anga linaonekana wazi na ile hali inayokufanya utembe pole pole huangalie pembeni na ujisikie kama siku imakupa nafasi ya kufanya mambo bila presha.

Asubuhi napenda kunywa chai ya tangawizi na limau, inanifanya nitoke usingizini kidogo, inakagua mwili wangu, na pia inaharufu inayonifurahisha sana, wakati mwingine, nikikunywa na keki dogo au mkate, inakuwa kama sherehe ya mwanzo wa siku kwangu namna ya kuanza siku kwa itulivu na furaha dogo.

Chumbachangu chakulala ni mahali paamani zaidi kwangu kina dirisha kubwa kinachopitisha mwanga wa asubuhi na rangi zake ni nyepesi Zinatonya macho na moyo Kuna vitabu vichache kando ya kitanda na jani ndogo la mimea limewe kwa kando ya dirisha kina nifanya nijisikie kuwa karibu na asili Hilo nakipoweka kichwa kitandani na nijisikia nimefunguka mbali na kelele za dunia.

Ndiyo napiga kula kila nikipata nafasi kwa mimi njia kushiriki hadithi za watu wenzangu na kuonyesha kuwa sauti ya kila moja inahesabiwa siku zote napiga kura nikiwa na mawazo ya kile ni haki kwa jamii yetu si tu kwa maslahi yangu binafsi inanifanya nijisikie kuwa sehemu ya mchakato unaobadilisha maisha ya kila siku.

Diyo Napenda sana kuangalia nyota hasa usiku ukiwa kimya Kuna wakati nikikaa tu nje macho juu nikihisi ule utilifu wa ajabu nyota vinanikumbusha jinzi dunia ilivyo kubwa na mimi nilivyo mdogo lakini bado nina nafasi yangu yanipa hamani kama mazungumzo ya kimya kati yangu ni hanga.

Chakula cha jani ninachokipenda sana ni ugali na mboga za hasili hasaa mchicha au kunde Kuna ladha ya nyumbani humo ile inayokufanya uketi kimya kwanza kabla ya kwanza kula nikumbusha jioni za utotoni familia ikikaa pamoja hakuna haraka itakuwa rahisi Lakini kina uzito wa kumbukumbu na upendo mwingi ndani yake.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana kwa sababu hapo ndio hisia zinapopatikana kirahisi kuona uso wa mtu kusikia sauti yake, hata ile kimya kifupi kati ya maneno ina maana kubwa lakini pia napenda mazugumzo ya simu na ujumbe mfupi hasa yanapokuja kwa dhati kwangu mawasiliano mazuri ni pale mtu anapojisikia kusikilizwa kweli.

Nimewai kulima asa nikiwa nyumbani kijijini nakumbuka kulima asubuhi mapema udogo ukiwa mbado na unyefunyefu mikono ikichoka taratibu kulikuwa na utulifu fulani kama mazgumzo ya kimya na hadhi linifundisha subili kwa sababu unapanda leo lakini unasubili ukiamini kesho italeta matunda yake.

Kila siku napenda kutumia programu ya whatsapp ni rahisi inanifanya mazugumuzo na marafiki na familia kuwa karibu hata kama tupo mbali mara nyingine napenda pia kutuma picha ndogo za maisha ya kila siku kushiriki kicheko au kumbukumu wangu sio tu programu ni njia ya kuhisi karibu na watu ninawapenda kila siku.

Nanjenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwenza kuwa kuwasikiliza kweli na kuwajali kidogo kila siku. Mara nyingi huanza na salamu za asubui. Maneno mandogo ya kuonyesha shukurani hau kumusikiliza mtu aseme mawazo yake bila haraka. Pia napenda kushiriki kicheko hau hadithi dogo. Jambo linalonifanya mazigira kuwa rahisi na ya kirafiki.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto, kuna furaha ya kweli hapo ile isio na mipaka wala masharti, unapocheza nao unasahau mizigo ya watu wazima, unacheka kwa sauti, unakimbia bila sababu, pia wana kufundisha kitu muhimu sana, kuishi kwenye sasa, ukikaa nao kidogo tu, moyo unakuwa mwepesi tena.

Mara nyingi najitunza kwa kupumzika kidogo na kufanya kitu ninacho kipenda kama kusoma kitabu kizuri au kutembea nje kidogo Wakati mwingine ni kupitia kuandika mawazo yangu ya kimsingi kuangalia picha za kumbukumbu mzuri Si lazima kitu kikubwa Lakini kwa kufanya hivo najisikia nimejaza moyo na kuridhika na mimi mwenyewe.

Hii ni andithi ya kiajabu kidogo, kati ya timu za mpira wa kirugubi wa kimelekani, kunazili hambazo kwa wengi uzingatia kama mbona zaidi, kwa isaulia hao mafanikio makubwa kwa mpano. Kwa mafanikio ya ubingwa wa Super Bowl, New England Patriots na Peace Bank Steelers, awana kifani wengi, zote zimefaulu kushinda vikombe vya juu mara sita kila moja.

Ndiyo mara nyingi nanunuwa vitu kutumia simu hasa vitu vidogo au vya haraka kwa mfano nikitaji keki dawa dogo au hata tiketi ya usafiri ni rahisi sana kufanya manunuzi kidogo bila kutoka nyumbani Inanifanya nisaidia muda na pia nijisikie nimepata kile ninachohitaji haraka Lakini pia napendelea kuangalia kila kitu vizuri kabla ya kubofya nunuwa.

Wakati umeme unapokatika, napenda kuchukua nafasi hiyo kupumzika kidogo na kuzungumza na familia au marafiki. Mara nyingine nakaa chini na kitabu au kuandika mawazo yangu, kuna utulivu fulani unaopatikana kwa kawaida. Mara nyingi unanikumbusha kuwa, sio kila kitu kinahitaji umeme. Hii ni wakati mzuri wa kupumzika na kufikiria kidogo.

Ndiyo, napenda sana kujifuza istoria. Kila siku ninapo soma au kusikiliza simulizi za zamani. Nahisi kama naunganishwa na mzizi hetu. Inanisaindia kuelewa kwa nini tukio tuko hivi leo. Maamuzi yaliofanywa, makosa na ushidi. Istoria ulifanya nisimame kidogo, nitafakali. Na nijifunza kuvumilia kwa sababu akuna kilichoanza leo tu.

Mchezo ninaopenda sana katika olimpiki ni mbio za masafa marifu Kila nina pozitanzama na hisi msisimuko wakipekee hasa unapowaoana wanariadha wakipambana na uchofu wao wenyewe Kuna kitu kinaniguza moyo kuona mtu akivumilia mpaka mwisho hatua baada ya hatua inanikumbusha maisha yenyewe kwamba si kazi tu mbali uvumilivu na imani ndio hufikisha mtu mbali.

Mara nyingi natumia kompyuta kwa kazi za kuandika na kupanga mawazo yangu. Napenda kukaa kimya, nikifungua hati, nikiweka mawazo taratibu kama mtu anayepanga chumba. Pia huitumia kusoma, kujifunza vivyo, au kufuatilia habari kwa kina za zaidi kwangu. Kompyuta ni kama dawati la mawazo. Pahali pa kukaa na kufikiria kwa utulivu.